Sana sana familia yangu, twapenda sana kupika, tabia ambayo nyanya ametufunza sana kwamba lazima tujue kupika. Hivyo sisi hupatana zaidi na kwa sana pale jikoni. Manake sote twapenda kupika. Moja akipika bami mwingine anatoa nyama, mwingine anatua ugali. Waona, ndio kwa maana nasema upishi umetushikilia kama familia. Twapenda sana kufanya upishi kwa pamoja kando na upishi, sisi tunapenda tena maongezi. Maongezi ya hapa na pale, kufurahia, kutaniana, waona ni mambo tunafanya sana kama familia. Kando na upishi na maongezi, sisi ni familia tunapenda sana kidogo kutembea safari, kidogo tuangalie mandhari ya nchi, tufurahie, tuburudike, tuserereke, turudi nyumbani hivyo mambo hayo matatu ni vitu tunafanya sana katika familia yetu.